Watoto wajifunza mambo mengi sana kutoka kwetu. Mambo mazuri mambo mabaya yote watoto wanajifunza kwa mfano, ukiwa kama mzazi, kabla ya kuwa na tabia ya uchoyo au ya matabia ya uchoyo unagombana na jirani. Watoto obvious, lazima watajifunza kupitia wewe. Kwamba angalia mzazi kila siku anagombana na jirani. Wanatupaliana maneno machafu, mategemeo yetu ni kwamba huyo mtoto atakapoweza kukua. Moja kwa moja ataweza kuiga ule mwenendo wa mzazi wake kwa nini ni kwa sababu mzazi alikuwa naye karibu mtoto akashuhudia hayo katika kipindi kile ambacho kipindi kile cha ukuwaji na kipindi ambacho mtoto anachukua mambo mengi kutoka kwenye jamii.

Upande wa vitabu, haa, huko siko sana, huwaga sija, sijajikita kwa na hiyo, ijapokuwa, huwa pia ninavitumia, lakini siyo mara mingi sana, ila nizile novo, novo ya, ndo ambazo huwa nazitumia sana, kwenye kusoma soma, lakini siyo mda mwngi mno, huwa ni mara chache.

Ya, huu mfumo nautumia, huu mfumo ni mzuri cha kwanza. Maana, hakuna mtu ambaye ataweza ku. Kuitumia chombo changu cha mawasiliano, au kitu chochote au nyumbani kwa sasa hivi tumekuwa na nini. Nyumba za kisasa ambazo watu wantumia usalama wa vidole kuweza kufungua nyumba. Kwa hivyo si rahisi kwa mwizi labda kuweza kuingia ndani au kuvunja. Pindi ambamo unakuwa umetumia aina hii ya usalama. Kwa hivo hata mimi pia natumia, ni mzuri sana.

Hmm. Hapo kwa upande huo ni kwamba kwa mambo ya samaki na ziwa kwenye hivyo vinapatikana kwa wingi mno mno na hii ni kutokana na uwepo waziwa lakini pia usafirishaji mzuri kutoka kwa wavuvi viwandani mpaka kuweza kuwafikia watumiaji huku huku upande wetu sisi ni rahisi mno kwa sabu ni vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi lakini pia hata kwenye nyumba za watu wapo ambao baadhi wameweza kufungua even kama visima vyao wao wenyewe kuweza kufugia humo lakini pia kufuga wanyama wao kama wao.